Mwalimu wetu Ali, ako kwenye likizo yake mrefu baada ya kuugua kwa muda mrefu kisha atarudi baada ya kuugua pole.

Bustani lililopandwa na wanafunzi wanaosomea somo la kilimo limenawiri vizuri baada ya mvua mingi kunyesha na kupaliliwa vizuri.

Tulipo fika kwenye sherehe tulikuta umati wa watu wamekaa chini na kungoja waimbaji mbali mbali waliokuwa wamealikwa kuja kuwafurahisha na kuwatumbuiza wakaaji wa kijiji hicho cha kilimojo.

Wanafunzi wa shule ya upili ya maranda waliagizwa na mwalimu mkuu kufika shuleni mapema na kuanza kujifunza nyimbo watakazo imbia wageni wakifika shuleni.

Naipu mkuu wa elimu. Alipofika shuleni walimu na wanafunzi walihitwa kwenye mkutano mkuu na kufunzwa njia mbali mbali za kufundisha wanafunzi pia wanafuzi njia watakazo tumia kwa kujiendeleza kwa masomo yao.

Wanafunzi walifunzwa chinzi ya kutunza mazingira yao shuleni kama vile kufagia madarasa, madarasa yao, kuosha vyoo vyao vya shule na kuosha mikono yao. Baada ya kutumia vyoo.